Kile ambacho nakifanya wakati napoamuka asubui, cha kwanza ni kusali, ama kuomba mwenyezi mungu, cha pili, ni kuhakikisha nimeoga vizuri na kujitayarisha kwa siku, na tatu ni kupika na kunywa kiamchakinywa kabla nitoke niende kwenye shuguli zangu.

Ndio, napenda kunua vitu mtandaoni. Aswa wakati ninataka kununua vitu ambavyo hazipatikani karibu na mimi. Sana sana kununua viatu, kompyuta, ama marashi na maramingi maduka ambayo yanauza bidhaa hizi upatikanaji sana sana Nairobi.

Lengo kubwa langu labda mrefu katika kazi ni ku kuwa meneja mkuu wa kampuni ambao nafanya kazi. Kwa kuwa kwa ile miaka mitano ambao nimeweza kufanya kazi nimeweza kukuwa kwa hatua moja ama nyingine na mwisho we ningipenda kuwa meneja mkuu katika kampuni hii.

Mahali pazuri ambapo nimweza kusafiri hivi karibu ni mbuga la wanyama la mara mbapo nilienda na marafiki zangu wakati wa disemba na tuliweza kupata na kuwaona wanyama wengi ambao Tumekuwa tukiwaoa tu kwenye televisioni na kuwasoma kwenye vitabu kama chui, fisi, kifaru, na simba.

Kitu ambacho huwa nafanya kila wakati nahitaji msaada kazini ni kuongea na wenzangu Hii ni kumaanisha yule ambaye anaweza kunisaidia Ndio mtu ambaye anaweza kumtafuta na kumuongelesha kwa uzuri ili aweze kunielekeza pazuri ama vizuri kulingana mahali ambapo nimetatizika kazini.

Malengo makubwa ambayo niko nayo katika kazi yangu ni kuipanua, kuwa pakubwa ili niweze kuwa na wateja wengi na kuongeza kipato ambacho napata. Kwa kuwa kazi ya huduma ya ususi ni kazi ambayo nimekuwa nikiifanya kwa muda mrefu na inauwezekano mkubwa wa kulipa vizuri. Iwapo nitaweza kuipanua na kupata wateja wengi.

Ndiyo, nafahamu majirani zangu vizuri sana. Mahali ambapo naishi niko na majirani kama tano hivi. Ambao tatu kati yao ni wanaume. Ambao wamebakia ni wanawake. Na yule ambaye ananikaribia kabisa, anajulikana kama Emily.

Kwa sasa napenda kutazama michezo, kwa kuwa ni miaka mingi sana kabla nicheze mchezo yenyewe na pia kupata ule mda ama wakati wa kucheza mchezo ambao naupenda haswa mpira wa soka ni vigumu sana wakati wa sasa Kwa hivyo napenda sana kutazama mipira yenyewe kwenye televisheni kando na kucheza mwenyewe.

Timu yangu ya mpira wa mguu ambao naipenda sana inajulikana kama Manchester United. Nimeweza kukuwa shabiki wa Manchester United kwa zaidi ya miaka 25 hivi. Na tangu nilipoanza kushabikia Manchester United. Sijawai kosa hata siku moja kutazama mpira wa Manchester United dhidi ya timu yoyote ile.

Napenda mkate wa kawaida. Mkate wa kawaida ni ule mkate ambao tunaupata huu kwa wingi, ule mkate ambao umekata katwa. Na ni huwa nakula mkate huo maramingi ya asubui kama kiamusha kinywa ukiunganisha na chai.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka, haswa vyazi karai hii ni chakula ambacho tumekua tuki kila tangu, tukiwa watoto na kwa mara mingi, ni chakula ambacho kinaeza pikika na kinaeza lika na vitu vingi na haswa mimi hupenda vyazi karai ikiwa pamoja na soda ya soda ya fanta baridi kabisa.

Ndio napenda maua. Maua ambao nayapenda sana ni maua ya waridi. Na hii mara mingi huwa napatia mrembo wangu ama kipenzi changu mwalari wakati wa valentine. Mwakati tu nimetaka kumshtukizia na kwa kumpatie zawadi nzuri ambayo inaambatana na maua.

Napenda kuenda sinema mara moja kila mwezi kukua mara mingi sina wakati wa kuona ama kuenda sinema na wakati ninapoenda sinema hua nahakisha nimebeba mpenzi wangu ambae na mpenda sana na hua nafurahia sana nikienda sinema tukiwa pamoja.

Kazi zangu huwa nazipanga nikilinganisha kazi gani, ni muhimu kushinda ingine Kwa hivyo mimi huanzia kazi zile ambazo ni muhimu na zinaitajika kwa haraka ama zimekuwa zikingojewa kwa muda mrefu na kwa hivyo nitaanzia ile kazi ambayo inaitajika kwa haraka ambao hainichukui muda mrefu Kisha nifuatie na zile zingine ambazo hazitaji muda mrefu na hazitajiki kwa haraka.

Napenda upepo. Kwa kuwa ni kitu halisia. Na mara mingi ili kuweza kupunga upepo ni lazima uwe nje. Na mandhari wakati wowote unataka kutulia kukiwa na joto. Ni vizuri kupunga. Kupunga unyonyi ama kupunga upepo ukiwa nje. Kwa kuwa mandhari yenyewe ni tofauti sana ukilinganisha na AC.

Kila siku jini kabla ya kulala mimi huakikisha nimesugua meno yangu nimeoga vizuri na pio huwa nahakikisha kuwa nimepigia simu wapenzi wangu. Hii inaezakuwa ni mtoto wangu ama wazazi wangu kuwajulia hali ya siku imekuwa aje.

Njia ya usafiri ambayo natumia kila siku ni kutumia gari langu. Wakati wowote, ninataka kuenda kazini, kuenda kutembelea wazazi wangu. Huwa natumia gari langu kwa kuwa ni rahisi na ninaweza kujipanga vizuri wakati gani natoka na wakati gani narudi. Ikingilinganishwa na ile usafiri wa mauma.

Napenda kula ugali sababu gani? Ugali ni chakula ambacho kina nipatia nguvu na si rahisi mimi kuhisi njaa na pia ninaeza kula ugali na mboga aina mingi inaeza kuwa managu, inaeza kuwa kabeji ama, inaeza kuwa nyama.

Wakati nikona wasiwasi, mimi huchukua muda huo kutembea kwa miguu, kuenda katika misitu ama maeneo ambayo ni tulivo Hii hunisaidia sana kupunguza wasiwasi wenyewe na pia huwa nachukua muda huo kusikiza mziki ambayo naupenda ili inisaidie kupunguza wasiwasi.

Ndiyo, nimeweza kusafiri kwa ndege mara mingi na mara yangu ya kwanza kusafiri Kupitia ndege nilikuwa natokia Mji wa Eldoret nikielekia Nairobi kupitia safari ya ndege ya Kenya Airways.

Rangi ambao naipenda katika ukuta wachumba changu ni rangi ya samawati ni rangi ambao ina ashiria ama inalinganishwa na wanaume na nyumba zote ambazo nimeweza kuziishi Either iwe ni yakukomboa ama ya kujijengea yote ni meweza kuhakikia imepakwa rangi ya samawati.

Chakula kile ambacho nakipenda zaidi ni ugali wa nyama na manangu ni chakula ambacho nimeki ninaweza kukila kila siku, kila wiki, kila mwezi ama mwaka mzima mfululizo bila ya kukibadlisha Chakula hiki ninakipenda kwa kuwa mama yangu anaweza kunipikia tangu niwe mtoto mdogo hadi wakati wa sasa wakati nikienda nyumbani mangungu hiniikia managu ugali na nyama.

Hapana, mimi huwa siweki picha zangu mitandaoni Kwa kuwa ninaogopa sana picha zangu zitumiwe vibaya. Hasaa wakati huu ambapo teknolojia inendelea kukua kwa kasi sana, picha ambazo zimewekwa mitandaoni zinatumika vibaya kufanya maovu na kwa hivyo mimi huwepuka sana kutumia picha zangu mitandaoni.

Nina njia kama mbili kuu ambazo natumia kupata habari ya kwanza ni kupitia televisheni kwa kupata vipindi vya habari kila asubui na kila jioni na kwa mtandao, hasua kwenye peji kama za twitter hivi Mimi hupata maelezo yangu na habari zote ambazo zinatukia vizuri na kwa haraka na kwa kasi.

Juisi ya matunda ambawa napenda sana ni matunda ya maembe na nimeweza kupenda maembe kwa mda mrefu haswa maembe ya kutoka maeneo ya ukambani ama maeneo ya Murang'a huwa yanatoa jusi nzuri na jusi nzito yenye ni tamu zaidi.

Somo la hesabu ni somo ambalo nilipenda sana nikiwa shuleni. Kwa kuwa baba yangu alikuwa mwalimu wa hesabu na aliweza kutufunza hesabu kwanzia tukiwa wadogo. Kwa hivyo wakati nilipoenda shuleni, nilikuwa tayari nimeshapenda hesabu hata kabla ya kufunza na wanafunzi wenzangu.

Kampuni ya kiteknolojia ambao naiamini sana kwa sasa ni kampuni ya Safaricom Kwa kuwa ni kampuni ya kiteknolojia kubwa katika kanda ya Afrika mashariki licha kuwa inachangamoto zake Safaricom inajulikana kwa Mpesa na kwa kuwa na network katika kila eneo Kwa hivo kampuni ambayo naiaminia sana ni Safaricom.

Hapana, mimi huwa sivai miwani, sina ulemavu wa macho, hata ile miwani ya kukinga jua pia huwa sipendi. Mimi macho yangu yanaona vizuri kwa kuwa nimebarikiwa, tangia nikiwa mdogo, macho yangu yanaona vizuri bila kuhitaji miwani.

Ili kujikinga dhidi ya jua kali, mimi huu valia kofia, na pia huwa na hakikisha wakati kuna jua kali inje nimekaa ma hali penye kivuli, eitha nikiwa nyumbani ama nikiwa huko inje huwa nahakikisha nimekaa chini ya miti ama chini ya nyumba ambayo ikona kivuli ambayo kuna upepo mwanana.

Nguvu zangu, kubwa nikiwa kazini ni za kuunganisha watu. Kwa kuwa mimi ni mzaliwa kwanza katika familia yetu. Kile kikubwa ambacho nimeweza kujifunza kwa miaka yote ambayo niweza kuishi dunia hii ni kuunga nisha watu. Hii nayo nimeweza kuipeleka pale hivo kazini na huwa naitumia sana kuhakikisha mambo yanasonga hapu kazini.

Lengo langu la mda mrefu kazini ni kuwahi siku moja kuwa meneja mkuu katika kampuni ambayo naofanya kazi nayo kukua nimeweza kukua kwa miaka mitano iliopita na Sasa ningependa kupanda hatua hiyo ingine kuwa meneja mkuu katika kampuni yetu.

Shugulikia makosa vipi cha kwanza nikiwa kazini huwa na hakikisha Ikiwa nimekosea cha kwanza uanza ni kukubali ya pili ni kujua vipi ambavyo umekosea yule mwingine ama umekosea wapi na tatu ni kuomba msamaha na kuhakikisha umerekibisha mahali ambapo umekosea.

Ninapotaka kustarehe huwa nafanya nini Kwa kawaida ya mila za kiafrika Hakuna sherehe bila pombe Kibahati nzuri ama mbaya huwezi anzisha sherehe bila kula Kwa hivyo hatua ya kwanza ambayo mimi huwa nahakikisha nimefanya Nikuhakikisha kuwa nimepika chakula kizuri na kitamu ambacho kitanishikilia ama kitaweka matandiko mazuri kabla tuanze kunywanmvinyo ama pombe.

Juisi ya matunda ambayo naipenda sana ni juisi ya matunda ya maembe. Haswa ukipata maembe ya kutoka maeneo ya ukambani ama meru ama muranga ni maembe ambayo huwa yanatoa juisi tamu sana. Pia ni maembe makubwa ambayo yanambe gundogo na yananyama mingi ambayo ukiala unasikia vizuri na umerithika kabisa.

Tangu nianze kufanya kazi rasmi miaka minane ambayo imepita. Katika shirika la Apollo nikaacha nimeweza kupanda hatua moja ama nyingine. Ama moja ama mbili kila mwaka. Na tangu nilipoanza kufanya kazi nimeweza kupanda daraja kama saba hivi. Na nimeweza kuongezewa mshahara zaidi ya mara tano ama sita. Ukilinganisha na nilipoanza kazi Kwa kuwa nilikuwa na nimeanza kazi nikiwa napata mshahara mdogo sana na wakati wa sasa napata mshahara ambao una adabu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video sana. So, nikiwa tunashindana na marafiki wangu, tunapenda kucheza mchezo wa FIFA, ambao kila ijumaa ama alhamisi, sisi hupatana pamoja wakati wa jioni, na tunaanzisha mashindano yetu ambayo, hutusaidia sana kupunguza mawazo, na kutuynganisha kama marafiki.

Natumia Wi-Fi. Kwa kuwa Wi-Fi unaweza kutumia vifaa vingi kama simu, televisheni ni kompyuta kwa pamoja na bei yake ninafuu. Ikilinganishwa na data ya simu ambayo ni ghali mno haswa ukiwa unatumia mtandao wa safaricom.

Kujenga uhusiano na marafiki ama na wafanyikazi ambao nafanya na kazi kilichokuwa ni kutengeneza urafiki Hii inamanisha ungependa kujua nini wanachokipenda, nini wanachokichukia Pili unawasikiza Kwa kusikiza marafiki zako ama wafanyikazi wenzako Unapata kujua wapi, wana upungufu wapi Unaweza kuwasaidia na mambo kama hayo.

Sifa za kiongozi mzuri ni mtu mtulivu, mtu mpenda watu, mtu ambaye anasikiza watu bila kubagua na bila kupendelea yoyote. Ni mtu ambaye anajitolea kwa hali na mali kuhakikisha watu ambao anaongoza, wamefaidika ama wamezaidika.

Ndiyo, mimi ni mtu mbunifu na mimi hupenda kubuni mashairi ama nyimbo na nyimbo, nimetunga nyimbo mingi sana tangu nikue mtoto haswa nyimbo ya kwanza ambayo niliweza kutunga Ilikuwa natungia mrembo ambaye nilikuwa napenda nikiwa shule ama chui kikuu ambaye alikuwa anajulika na kama asha.

Kumbukumbu kubwa ya kutisha ambao ninaeza ikumbuka vizuri ni ilitikea miaka misaba iliopita. Tare 31 disemba kumkia mwaka mpyau ambapo nilipoteza rafiki zangu wawili kwa ajali ya pikipiki na ni jambo ambalo lilitia hofu na kutitia huzuni sana.